Nguvu zangu kazini ni jabo la kwanza kuweza kufika kwa wakati unaofaa bila kuchelewa. Jabo la pili ni kuwa mtu ambaye anaweza tegemewa wakati wowote. Jambo la tatu ni kuwa naeza nikaweza kufanya kazi ambayo ni ya dharura ikiwa ya kwanza na kuikamilisha kwa wakati unaofa. Na pia jabo la nne ni kuweza kufanya kazi pamoja na timu ama wafanyikazi wenzangu.

Mziki ambao mimi nausikiliza mara nyigi ni mziki ambao unaitwa Mugithi. Ni mziki ya ambao unapatikana katika jamii ya wakikuyu. Ambao wanaishi katikati ya inchi ya Kenya, katika eneo la mlima Kenya. Huu ni mziki ambao kwa wakati mwingine mimi hupata ukiwa na mafunzo wa mengi. Na mziki ambao hupenda usikilize kila wakati niko na wingi wa mawazo.

Jambo jipya ambalo mi ningependa kujifunza ni namna ya kupika keki. Sijaiweza kupika keki na ni jambo ambalo mimi hutamani sana kulijua. Ili niweze kuwa napikia familia yangu sana sana wakati wa siku muhimu kama vile wakati tunasharekea siku za kuzaliwa.

Mahali pa kihistoria ambapo nigependa kutembelea ni mahali ambapo kuna itwa mukurwe wa nyagathanga. Hii ni mahali ambapo katika jamii ya wakikuyu huwa inaamini ya kwamba familia ya kwanza iliweza kuishi pale na mahali ambapo waliweza kupata watoto wa kwanza ambao wali saidia kujenga jamii.

Ndiyo nimewahi kulima katika utotoni mwangu na wakati nilipokuwa nikikuwa wazazi wangu walikuwa wakulima wa mifugo na pia mimea, kwa hivyo wakati mwingine sana sana wakati wa likizo ilikuanga wajibu wetu wa majukumu letu kuenda kulima shambani na pia ilikuwa jukumu letu la kulisha ng'ombe na mbuzi.

Ndiyo nishawahiweza kuona bahari, bahari la kihidi. Ambalo linapatikana katika baadhi ya nchi yake ni Kenya. Pale bahari ya hindi ni mahali ambapo wakati mwingi. Mimi na rafiki zangu pamoja na familia huenda kutembelea wakati wa likizo.

Chakula abacho mimi mwenyewe nakipendelea ni chakula abacho kina ladha tamu. Sana sana hii ni chakula abacho kinapikwa nyumbani. Ni chakula abacho mimi mwenyewe nimeweza kupika ama kutayarishia mimi pamoja na familia yangu. Wakati nahikikisha ya kwamba kile chakula kina ladha tamu na ya kuvutia.